Ndiyo, mimi hueka picha zangu mtandaoni wa Facebook na pia kwenye mtandao wa TikTok. Mara miingi, mimi hueka picha zangu binafsi. Mitandao ya kijamii ni mzuri kwa maana hukumbusha mtu tukio za kitambo. Pia ni mzuri kueka picha kwa mtandao ili kuwasiliana na marafiki pamoja na familia.

Kitu kinachonifanya nicheke sana, ni wakati naingia kwenye mitandao ya kijamii. Watu pale, wana vituko za ajabu sana. Mimi hupenda kuingia kwenye TikTok na Facebook. Wakati nimezidiwa na mawazo, mimi huingia pale ili kujifurahisha. Mitandao ya kijamii ni njia mwafaka ya kupunguza mawazo.

Ndiyo, mara mingi, mimi hununua vitu kupitia simu yangu. Nimezinunua nguo mingi kutumia simu. Wauzaji wengi huweka bidhaa zao kwenye mtandao wa kijamii. Ninapoiona bidhaa yenye inanipendeza huwa nampigia muuzaji na baadae ananiletea hadi kwangu.

Timu yangu, ni timu ya Uingereza inayoitwa Manchester City. Kila mara tunaposhinda, mimi husherehekea, kwa kula chakula kitamu pamoja na marafiki. Pia huwa tunakunywa mvinyo ili kusherehekea vizuri. Ushindi wa timu yangu hunipatia furaha mingi. Mara mingi timu ya Manchester City hupata ushindi. Kwa ajili wale wachezaji ni watu wenye uadilifu mwingi.

Huwa napata habari kupitia kwa magazeti. Kila asubuhi, mimi hununua gazeti linaloitwa Daily Nation. Hili gazeti huonyesha mambo ya kisiasa, kiuchumi na pia michezo. Wakati niko nyumbani, mimi hupata habari kupitia runinga. Njia ingine mwafaka ya kupata habari ni ya kupitia kwa mitandao ya kijamii.

Huwa natazama video kwenye mtandao wa tiktok pamoja na mtandao wa facebook napenda mtandao wa TikTok zaidi kwa maana ni rahisi kutumia. Mtandao wa TikTok huwa na watu wengi. Pale mimi huweza kusoma mambo mengi. Ule mtandao pia ni mzuri kwa kuweza kupata habari. Mtandao wa TikTok huburudisha na pia huchekesha sana.

Lengo la muda mrefu ninalo kazini ni kuwa meneja mkuu katika hilo kampuni. Nilianza kazi kwa hilo kampuni nikiwa mfanyikazi wa ngazi ya chini. Sasa hivi mimi ni mfanyikazi wangazi ya kati. Kwa muda wa miaka mitano ijayo ninayo maono ya kuwa meneja mkuu. Hili jambo litakapotimia litanifurahisha sana.

Wakati wa joto kali, mimi hujikinga kwa kutumia kiyoyozi ii kuthibiti joto, pia wakati wa joto mingi, mimi hupenda kunywa soda au maji baridi ni muhimu pia, kuvaa nguo nyepesi, wakati wa joto jingi nyumbani kwangu, nimeweka kiyoyozi, ili kuwasaidia watoto wangu, kujikinga kutokana na joto jingi.

Mimi sina rafiki yeyote wa karibu sana. Ni nao marafiki lakini hakuna yeyote aliye wa karibu. Ni muhimu sana kuchungana na marafiki. Marafiki wanao kufahamu kwa undani sana ni hatari ilio kubwa kwa maisha ya binadamu. Ni vyema kujichunga na marafiki kushinda kujichunga na adui.

Maoni kutoka kwa wengine ni muhimu. Ingawa ni muhimu sana kuweza kutofautisha maoni yenye maana na isiyo na maana. Watu wengine waweza kutoa maoni isiyofaa kuzingatiwa. Sio maoni yote hutiliwa maanani maoni mengine yana usaidizi mkubwa na yafaa kuzingatiwa ili kujenga maisha.